Inapenda harufu ya manukato ya waridi. Harufu hii nzuri sana na huwa nikijipulizia manukato haya na kuwa nanukia vizuri. Huwa ninajipulizia wakati naenda kazini au nikiwa naenda matembezi muda wa jioni. Ni harufu ambayo inanikumbusha marehemu mama yangu. Huwa napata nikipulizia manukato.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda inaitwa Simba Sports Club. Timu hii iko nchini Tanzania. Mchezaji ambaye ninampenda anaitwa Kautos Chota Chama. Nimeanza kuifatilia timu hii toka nikiwa mdogo kwa sababu mama yangu na baba yangu walikua nafatilia timu hii. Mchezo nao ukumbuka ni wa mwaka elfu mbili na kumi na tisa Simba ilishinda goli tano. Huwa ninahisi furaha sana timu yangu inaposhinda.